Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki mara kadhaa na kila mara huwa ni uzoefu wa kipekee sana. Tamasho la mziki lina hali ya furaha na msisimuko ambayo ni vigumu kuipata mahali pengine. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoenda, nilihisi kama niko katika ulimwengu tofauti kabisa. Kulikuwa na watu wengi waliokusanyika kwa lengo moja la kufurahia mziki. Sauti ya hala, mwanga wa jukwa na nishati ya wasanii vilifanya mazingira yawe ya kuvutia sana. Kitu kinachonivutia zaidi kwenye tamasha la mziki ni jinsi watu wasiofahamiana wanaweza kuunganishwa na wimbo mmoja tu. Wote wanaimba pamoja, wanacheza na kushangilia kwa sauti moja. Hata kama unasimama karibu na mgeni, unajikuta mkifurahia tukio hilo kama marafiki wa mda mrefu. Pia hupenda kuona wasanii wakiimba moja kwa moja jukwani kwa sababu mara nyingi huongeza ladha na hisia tofauti na kusikiliza nyumbani. Hata hivyo, tamasha linaweza kuwa na changamoto kama msongamano au uchovu wa kusimama muda mrefu, lakini kwa ujumla ni uzoefu unaobaki kwenye kumbukumbu kwa muda mrefu sana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa pilau unaoandaliwa kwa viungo vya asili na kuambatana na kachumbari safi. Ninapenda kukila nyumbani wakati wa sherehe za familia au katika hoteli ndogo za kienyeji ambazo hupika kwa ustadi wa hali ya juu. Pilau huwa na harufu tamu ya viungo kama iliki, dalasini na karafuu na ladha yake huwa mchanganyiko wa ukolezi wa nyama na utamu wa wali uliopikwa vizuri. Kila kijiko huleta ladha ya viungo inayochanganyika kwa upole mdomoni na kuacha hisia ya kuridhika. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula pilau ilikuwa katika sherehe ya harusi ya jirani yetu. Nilikuwa mdogo na nilivutiwa na harufu yake kabla hata sijaionja. Baada ya kuila nilijua mara moja kwamba hicho kingekuwa chakula ninachokipenda kwa muda mrefu. Mama yangu ndiye aliyenieleza zaidi kuhusu pilau na akanifundisha jinsi ya kutambua pilau iliopikwa vizuri. Mara ya mwisho nikula pilau ilikuwa wiki chache zilizopita katika mkusanyiko wa familia na bado iliniletea furaha ile ile ya mara ya kwanza.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda mwingi badala ya kuzunguka madukani kwa muda mrefu naweza kutafuta bidhaa niyohitaji kupitia simu au kompyuta nikiwa nyumbani. Ununuzi wa mtandaoni hunipa nafasi ya kulinganisha bei kwa hurahisi kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora kulingana na mahitaji yangu ninapenda hasa kununua vitu kama nguo vitabu na vifaa vya kielektroniki mara nyingi maduka ya mtandaoni huwa na ofa au punguza maalumu ambazo hunisaidia kuokoa pesa pia napenda huraisi wa kuletewa mzigo hadi mlangoni chambo linalonisaidia hasa wakati sina muda wa kuenda dukani hata hivyo wakati mwngine huwa makini kwa sababu si kila kitu kinachonekana vizuri mtandaoni huwa sawa kinapo wasili nimejifunza kuangalia maelezo ya bidhaa kwa makini na kununua kutuka kwa wauzajji wanaoaminika kwa ujumla ununuzu wa mtandaoni umekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu unanipa huraisi na chaguo nyingi zaidi.

Ninapenda kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwa njia inayowafanya wajisikie kudhaminiwa na kuwa sehemu ya timu tangu siku ya kwanza. Kwanza, huwa nawapa salamu ya kirafiki na kujitambulisha pamoja na kuwafahamisha kwa kifupi kuhusu majukumu yangu. Pia, huwahusisha na wanatimu wengine ili wajue wanaweza kushirikiana na nani katika kazi za kila siku. Mazingira ya kwanza huwa muhimu sana kwa hivyo najitahidi kua wazi mwenye tabasamu na tayari kujibu maswali yao. Baada ya hapo, huwa nawahimiza kushiriki katika mazungumzo ya kawaida kama vile chakula cha mchana, cha pamoja au kikao kifupi cha utambulisho. Hii huwasaidia kupunguza wasiwasi na kuanza kujenga uhusiano wa karibu na wengine. Pia ni muhimu kuwapa mwongozo wa kazi kwa hatua badala ya kuwapa majukumu mingi mara moja. Huwapa muda wa kuzoea taratibu za kampuni na tamaduni ya mahali pa kazi. Zaidi ya yote huwa nawaonyesha kuwa maswali yao yanakaribishwa wakati wowote hivyo wanajisikia salama kuuliza na kujifunza bila hofu.

Na hifadhi pesa kwa kuwa na mpango maalumu wa matumizi na kuweka akiba kila mwezi kabla sijaanza kutumia kwa mambo mengine. Kwanza, huwa naanda bajeti ina yoonyesha mapato yangu na matumizi ya lazima kama chakula, kodi na usafiri. Baada ya hapo, hujitenga kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya akiba. Na amini ni muhimu kujiwekea akiba kama kipaumbele, sio kitu cha kubaki mwisho wa mwezi. Pia, napenda kutumia mbinu ya kuweka malengo ya kifedha kwa mfano, kujiwekea lengo la kununua kitu fulani au kuwa na akiba ya dharura ya miezi kadha. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu kwa sababu najua ni nahifathi kwa sababu maalumu. Wakati mwingine, hutumia akaunti tofauti ya bengi au huduma za kidijitali kuhifathi pesa ili nisizitumie kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kuepuka matumizi ya papara kwa kujiuliza kama kitu ni nachotaka kununua ni hitaji hau tamatu. Kwa kufanya hivyo mara kwamara, nimeweza kujenga tabia ya kuokoa na kuwa na usalama wa kifedha kwa mudamrefu.

Ninapenda sana muziki wa aina ya bongo flavor na regae, ingawa wakati mwingine husikiliza pia pop kulingana na hali ya siku. Bongo flavor hunivutia kwa sababu una ujumbe unaoguza maisha ya kila siku na mara nyingi unamchangnyiko mzuri wa midundo ya kiafrika na kisasa. Regea nayo hunipa utulivu wa kipekee hasa kwa sababu ya mashairi yake yenye ujumbe wa matumaini, upendo na haki. Miongoni mwa wasanii na wapenda zaidi ni sauti sol kwa ubunifu wao na namna wanavyo pangilia sauti kwa ustadi. Pamoja na wasanii wa bongo kama Diamond platinumz kwa uwezo wake wa kuleta burudani na nyimbo zinazokaa kichwani. Kila moja wao ana mtindo wake unaonifanya nitake kusikiliza tena na tena. Mara nyingi husikiliza muziki asubuhi, ninapojiandaa kwa siku, au jioni ninapotaka kupumzika baada ya kazi ndefu. Pia hupenda kusikiliza nikiwa safarini. Ninaposikiliza wimbo ninaoupenda, huhisi furaha, hamasa, na wakati mwingine utulivu wa ndani. Muziki hunifanya nijisikie hai na kuunganishwa na hisia zangu kwa kina zaidi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwanza na kujenga mazingira ya kuaminiana na kueshimiana. Naamini kwamba watu wakijisikia salama kutoa maoni yao bila kuhukumiwa huwa tayari kushirikiana kwa thati. Kwa hivyo huwa na wahimiza wanatimu kuzungumza waziwazi katika mikutano na kutoa mawazo yao hata kama ni tofauti na ya wengine. Mawasiliano ya wazi ni msingi muhimu wa ushirikiano mzuri. Pia, hugawa majukumu kulingana na uwezo na vipaji vya kila mtu. Kila mmoja akijua mchango wake na kuona anathaminiwa huhamasika kufanya kazi kwa bidii zaidi. Ninapenda kueka malengo ya pamoja ili kila mtu ajue tunafanya kazi kuwelekea lengo moja. Hii husaidia kuondoa mashindano ya sio na afya na badala yake kujenga moyo wa kusaidiana. Vile vile, ninaimiza kusherehekea mafanikio ya timu ata kama ni ma dogo. Kutambua juhudi za kila mmoja huongeza morali na kuimarisha mshikamano. Wakati wachangamoto, huimiza majadiliano ya kutafuta suluisho badala ya kulaumiana. Kwa kufanya hivyo, timu hujifunza kushirikiana kwa ufanisi zaidi na kujenga uhusiano wa kudumu kazini.

Wakati umeme unapokatika, kwanza ninajaribu kubaki mtulivu na kutathmini hali. Ikiwa ni mchana na kuna mwanga wakutosha, naendelea na shuguli zangu zinazoweza kufanyika bila umeme kama kusoma kitabu, kuandika mipango yangu au kufanya usafi mdogo nyumbani. Hii unisadia kutumia muda huo kwa njia yenye tija badala ya kulalamika. Ikiwa ni usiku, huwasha mshumaa au tochi ili kupata mwanga wa muda. Pia, huhakikisha simu yangu inachaji ya kutosha mapema kwa sababu najua kukatika kwa umeme kunaweza kutokea wakati wowote Wakati mwingine utumia muda huo kuzungumza na familia au majirani, jambo hambalo uleta ukaribu na mazungumzo ya maana zaidi bila usumbufu, wa runinga au mitandao ya kijami kama nikuwa nafanya kazi inayohitaji umeme, hutumia muda huo kupanga kazi au kufikiria mawazo mapya Pia naweza kusikiliza mziki kupitia simu ikiwa betri ipo kwa ujumla huona kukatika kwa umeme kama nafasi ya kupumzika kidogo, kutafakari na kuungana na watu walioko karibu nami.

Ushauri wangu kwa mtu anae anza kazi ni kuanza kwa muyo wa kujifunza. Usihisi kwamba unapaswa kujua kila kitu tangu siku ya kwanza. Uliza maswali, sikiliza kwa makini na jifunze kutoka kwa walio tangulia. Kujifunza unyenyekevu utakusaidia kukua haraka na kujenga uaminifu kwa wakubwa na wenzako. Pili, jenga tabia ya kuwa na nidhamu na kuajibika. Fika kazini kwa wakati, timiza majukumu yako kwa uangalifu na zingatia maelekezo unayopewa. Hata kazi ndogo zikifanywa kwa ubora huonyesha kwamba wewe ni mtu wa kuaminika. Pia ni muhimu kujifunza kupanga muda wako vizuri ili kuepuka msongo wa mawazo usio wa lazima. Vile vile, jenga uhusiano mzuri na wenzako, heshimu kila mtu kuanzia wasimamizi hadi wafanya kazi wenzako. Ushirikiana mzuri huleta mazingira bora ya kazi na hufungua fursa zaidi za kujifunza. Mwisho, uwe na malengo binafsi ya ukuwaji wako kazini. Tafuta njia ya kuboresha ujuzi wako na usiogope changamoto kwa sababu ndizo zinazo kujenga na kukuimarisha katika taaluma yako.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kupanda milima hasa kupanda mlima mrefu kama mlima Kenya. Nimekua nikivutiwa na changamoto ya kupanda hadi kileneni huku nikifurahia mandhari ya asili. Nikifikiri ni mchezo unaohitaji nguvu za mwili uvumilivu na pia utayari wa akili. Wazo la kwanza safari chini na hatimaye kufika kileleni hunipa hamasa kubwa kwa sababu ni ishara ya juhudi na mafanikio. Kupanda milima pia hunipa nafasi ya kuungana na mazingira ya asili, kuvuta hewa safi na kuwa na mandhari ya kuvutia kama misitu, mawe makuba na mawingu yaliokaribu. Pia ni njia zuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila kuhisi kama ni kazi ngumu kwa sababu unakua unafurahia safari yenyewe. Ningependa kujaribu mchezo huu nikiwa na kundi la marafiki au mwongoza watalii kwenye uzoefu ili iwe salama zaidi. Naamini kuwa uzoefu huo ungenisaidia kujifunza uvumilivu, kujituma na umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja. Kwa kweli, ni mchezo ambao ningependa kujaribu siku moja.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima, ingawa sio mara zote ni rahisi kufanya hivyo. Kupanda milima kunavutia kwa sababu ni changamoto ya mwili na akili, na pia kunatoa fursa ya kuoana mandhari ya asili, ambayo haiwezi kuonekana mahali pengine. Napenda jinsi unavyohitaji kupanga hatua zako, kudumisha nguvu zako, na kuzingatia kila hatua unayochukua ili kufika kilileni kwa usalama. Kwa upande mwingine, kupanda milima pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kwa wakati mmoja na kufurahia hewa safi na mazingira ya asili. Ni kipimo cha uvumilivu kwa sababu unajisikia uchovu lakini ukifikia kileleni, furaha na fahari ni kubwa sana. Hii ni changamoto inayoleta hisia ya mafanikio na kuridhika kwa ndani. Pia, napenda kupanda milima nikiwa na marafiki au kikundi kwani kunajenga mshikamano na ushirikiano. Kila hatua pamoja huimarisha uhusiano wa kufanya uzoefu kuwa wa kipekee. Hata hivyo, ingawa ni kazi ngumu kupanda milima ni kitu ninachokipenda kwa sababu kina furaha, changamoto na mafunzo ya maisha unayapata kwa njia ya asili.

Ninapenda sana filamu za haina ya hadithi za maisha, na pia filamu za kusisimua, ingawa mara nyingine napenda pia filamu za ucheshi, hili kupumzika na kucheka. Filamu za hadihii za maisha univutia kwa sababu mara nyingi zinaonyesha changamoto, uhusiana wa kibina damu na maamuzi magumu ambayo ya natufundisha somo fulani. Ninapo zio na situburudani bali pia upanua mtazamo wangu kuhusu maisha na jamii. Filamu za kusimua pia univutia kwa sababu ujenga mshikamano na shauku kuendelea kufuatilea hadithi. Hizi mara nyingi zinavichwa vya habari, vina vya shangaza au siri zinazotakiwa kufunuliwa na kushikilia kiti kwako huku ukishangani sehemu ya raha ya kuangalia. Filamu za ucheshi zinanipa na fasi ya kupumzika na kusahau uchangamoto za kila siku kwa sababu kicheko kinaongeza furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi usikiliza filamu nyumbani au katika sinema peke yangu au na marafiki au familia ninapoziona filamu nina zopenda huwa na hisia kufurahiya mshikamano na mara nyingine hata kusisimka au kuumia pa moja na wahusika hii ndio sababu napenda aina hizi za filamu.

Shuguli zangu za wikendi huwa mchanganyiko wa kupumzika na kufanya mambo ya kufurahisha. Jumamosi mara nyingi huwa siku ya kupumzika na kupanga vitu muhimu kwa wiki inayofuata. Napenda kuanza asubui kwa kunywa kahawa na kusoma kidogo au kuangalia habari mtandaoni. Baada ya hapo, mara nyingine uwenda nje kwa matembezi kupika au kufanya mazoezi kidogo hili kudumisha afya. Jumapili ni siku ambao mara nyingi ugawanya kati ya kupumzika na kushirikiana na familia au marafiki. Tunaweza kuenda piknik, kuangalia sinema au kushiriki sheree ndogo kama kuzaliwa au mkutano wa kijami. Mambo ya kawaida nayafanya ni kupanga wikendi mapema, kuanda chakula kidogo nyumbani na kuakikisha nyumba ikosafi. Hii ufanya ni sheree wikendi kwa utulivu na mpangilio. Kwa kawaida, najisikia pamoja na familia yangu au marafiki wakaribu kwani ushirikiana kusherekea muda wa pamoja na kuimarisha usiano. Hingawa napenda kufanya mambo mengi. Wikendi huwa nafasi ya kupumzika pia ni muimu kupata mchanganyiko wa burudani, mazoezi na utulivu. Hili kwanza wiki mpia ukiwa na nguvu na moyo mzima.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama wakati nipokuwa mdogo, shambani, pamoja na familia. Kufuga mnyama ilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku na pia darasa la kujifunza juu ya uwajibikaji na utunzaji wa wanyama. Kila asubuhi, nilihakikisha wanakula vizuri, kunywa maji safi na kuwawekea salama dhidi ya hatari kama wanyama wengini au hali mbaya ya hewa. Nilifururahia sana wakati wa kusafisha sehemu walizokaa na kucheza nao kidogo ili wawe na furaha na afya nzuri. Kufuga mnyama pia kuna husisha kushirikiana na familia kwa ni kila mmoja alikuwa na jukumu lake. Mara nyingi tulijifunza pia mambo ya maadili kama uvumilivu kwa sababu mnyama hupokea matibabu kwa utulivu na si kwa haraka na hivyo kutochoka ni muhimu. Na kumbuka mara ya kwanza nilipojaribu kuwawekea chakula na kuzunguka shamba nilihisi furaha kubwa, kwani ilikuwa kazi yangu ya kwanza, yenye maana, kwa wanyama. Ingawa sasa sipo shambani kila siku, kumbukumbu hizi zinabaki kuwa muhimu na zimenifundisha maadili ya uwajibikaji, ushirikiano na upendo kwa wanyama, kufuga mnyama kwa kwili ilikuwa uzoefu wakipekee na wathamani.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota hasa wakati wa usiku, ulio tulivu na wenye anga safi. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kutazama anga lilojaa nyota. Kwa sababu hunifanya nihisi utulivu na mshangao kwa wakati mmoja. Unapotazama juu na kuona mwanga mdogo mdogo ukiangaza gizani, Unakumbuka jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na jinsi sisi tulivyo sehemu ndogo ndani yake. Napenda zaidi kuangalia nyota nikiwa mbali na mwanga, mwingi wa jiji, labda nikiwa shambani, au sehemu yenye utulivu. Hapo ndipo nyota huonekana wazi zaidi, na wakati mwingine unaweza hata kuona mkusanyiko wa nyota au njia ya maziwa angani. Wakati kama huo huwa mzuri kwa kutafakari, kujiuliza maswali ya maisha, au hata kuota ndoto kuhusu siku zijazo. Kuangalia nyota pia hunikumbusha hadithi tunazosikiza utotoni, kuhusu anga na sayari. Ingawa si mtaalamu wa sayansi ya anga, huwa nafurahia kujifunza majina ya baadhi ya nyota au makundi yake. Kwa jumla, kuangalia nyota ni shughuli rahisi, lakini yenye maana kubwa inayoleta amani na msukumo wa undani.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano wa mazuri, usimamizi wa muda na uwezo kushirikiana na wenzangu. Mawasiliano mazuri ni muhimu kwani husaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa maelekezo au maoni ya wengine. Kwa mfano, ikiwe kuna miradi ya pamoja ni muhimu kuelewa majukumu ya kila mtu na kushirikiana bila migongano. Usimamizi wa muda pia ni study muhimu sana. Hii inahusisha kupanga kazi, kuweka vipaumbele, na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Kupanga muda kuna punguza msongo wa mawazo na husaidia kuzingatia kazi kwa ubora. Mara nyingi, napanga majukumu yangu kwa siku au wiki, ili kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila kukosa muda au kufanya haraka kwa ubora duni. Zaidi ya hayo, uwezo wa kushirikiana na wenzangu ni muhimu. Kazi nyingi huhitaji timu kwa hivyo ni muhimu kwa na study ya kushirikiana, kusaidia wengine na kutatua migongano kwa njia yenye heshima. Kwa pamoja, study hizi tatu ambazo ni mawasiliano, usimamizi wa muda na ushirikiano, hufanya kazi yangu kuwa yenye tija na yenye matokea mazuri.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ninayo kumbuka ni wakati nilipokuwa mdogo na familia tulipokuwa na shirehe ya siku kuu ya mwisho wa mwaka nyumbani Tulipanga chakula kizuri mapambo na michezo midogo ya kuchekesha nilifurahia sana kuungana na ndugu zangu wazazi na marafiki wa karibu katika mazingira ya furaha na upendo Kumbu kumbu hii ilikuwa maalum kwa sababu ilikuwa mara ya pekee tulioweza kushirikiana wote pamoja, kucheka na kusherehekea bila wasiwasi wa kila siku. Nilicheza michezo ya jadi na marafiki zangu tulikusanyika kuimba nyimbo za sherehe na kushiriki chakula kitamu kilicho tengenezwa na familia. Nilijisikia furaha sana kuona kila mtu akifuraia na kuondoa kumbu kumbu ambazo zinabaki milele. Nilipo kumbuka kumbu kumbu hii uhisi, furaha na upendo wa familia. Pia hunifanya ni kumbuke umuhimu wa kushirikiana na watu unaowapenda na kuthamini kila wakati mdogo wa pamoja. Kila wakati nikikumbuka siku hiyo, najisikia nyote pamoja, furaha na mshangao. Jambo linalonifanya ni furahi na kuthamini maisha.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini Kwanza hua napanga kazi zangu kwa mpangilio wa kipaumbele naangalia majukumu muhimu zaidi na kuyafanya kazi kwanza kabla ya mengine ambayo sidharura Hii usaidia kwa kuhakikisha muda na nguvu zangu zinatumika kwa njia yenye tija zaidi Pili Napanga muda wa kupumzika kidogo kati ya kazi ili kuepuka uchovu na kupunguza makosa kupumzika kuna nisaidia kiakili na kufanya kazi kwa ufanisi na kuboresha ubunifu. Pia napenda kutumia teknolojia na zana za kidigitali ili kuraisisha kazi inazurudia rudia kumfano kupanga ratiba kutunza rekodi au kufuatilia maendeleo ya mradi. Zaidi ya hayo, hujifunza na kutiambinu za wafanya kazi wenye ufanisi zaidi, kuuliza ushauri kushirikiana na wenzangu na kubadlishana mawazo kuna nisaidia kupata njia bora ya kufanya kazi. Pia hua na malengo ya kila siku au kila wiki ili nijue ninachotarajiwa na nihatua gani ya kuchukua. Kwa kufanya hivyo ni naboresha uzalishaji wangu na kupata matokeo bora kazini.

Wakati wa mgogoro na mtu, kwanza ninajitahidi kubaki mtulivu na kudhibiti hisia zangu. Hii ni muimu hili nisiendelee kuongezeka kwa mzozo au kusema kitu ambacho ninaweza kujutia baadaye. Nafanya jitihada ya kusikiliza upande wa pili kwa makini, ili kuelewa hoja zao na sababu za hisia zao. Mara nyingi, mgogoro hutokea kutokana na kutoelewana, hivyo kuelewa hali vizuri husaidia kupata suluhisho linalofaa. Baada ya hapo, huwa nazungumuza kwa heshima na kwa uwazi nikieleza hisia zangu bila kumlaumu mtu mwingine. Hii husaidia upande mwngine kuelewa mtozamo wangu na kupunguza hasira au mshikamano usio natija. Mara nyingine hutumia njia zakati kama kufikiria pamoja njia mbadala au kufikiria makubaliano ya pamoja. Vile vile, ninajitahidi kuepuka kueneza mgogoro kwa wengine na kuzingatia suluhisho la haraka badala ya kulalamika. Wakati mgogoro unaposuluhishwa kwa njia ya heshima na wazi, huhisi kuridhika na mara nyingine uhusiano wimarika badala ya kudorora. Hii ni njia ninayopendelea kushughulikia migongano.

Ndiyo, napenda sana kupika asa kwa sababu ninjia nzuri ya kuunda, kitu cha kipekee, na pia utoa furaha ya ndani. Kupika kuna nifanya nijisikie bora kwa sababu si kazi tu, bali ni sana ya kutumia ubunifu wangu katika kuchanganya ladha na viungo. Napenda kupika vyakula vya sili kama wali wa pilao, mboga mbalimbali, na mara nyingine migawa ndogo za kienyeji ambazo zinalatha tamu. Mara nyingine napenda kupika nyumbani kwa sababu napata uhuru wa kujaribu mapishi mapya bila shinikizo. Napanga viungo vyangu, kujaribu mchanganyiko mpya wa latha na kujua jinsi chakula kinavyopikwa kwa usahihi. Kupika pia ni nafasi nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki kwani mara nyingine tunapika pamoja na kushiriki uzoefu na kucheka pamoja. Kila mara ninapo maliza kupika na kuona chakula kilichopikwa vizuri, huisi furaa na kuridhika. Ninjia ya kutoa mapenzi kwa wengine na pia kujieleza binafsi kwa hivyo. Kupika siyo tu kazi bali ni burudani na njia ya kujieleza ambayo ninapenda kufanya mara kwa mara.

Nguvu zangu kazini zinajumuisha ufanisi wa mawasiliano ni tamu na uwezo wa kushirikiana na wenzangu. Mawasiliano mazuri ni nguvu yangu kubwa kwani usaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi, kuelewa maelekezo na kushirikiana kikamilifu na wenzangu. Kwa mfano, katika miradi ya pamoja ni muhimu kuwasiliana kwa uwazi ili kila mtu ajuwe jukumu lake na kufanikisha kazi kwa usahihi. Pili, nithamu ni nguvu nyingine muhimu, ninakikisha kufika kazini kwa wakati, na shugulikia majukumu yangu kwa makini, na kuakisha kazi inakamilika kwa ubora unawotarajiwa nithamu usaidia kuunda imani kwa wenzangu na wakubwa wangu na uongeza tija ya kazi yangu zaidi ya hayo uwezo wa kushirikiana ni nguvu nyingine kubwa kazi nyingi huitaji timu hivyo ni muhimu kusikiliza kuseidia wengine na kushirikiana bila migongano hii usaidia kufanikisha malengo ya pamoja na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na tija kwa pamoja study hizi tatu ambazo ni mawasiliano nithamu na ushirikiano zinanifanya kuwa mfanya kazi mwenye nguvu kazini.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara hasa kama njia ya kupumzika baada ya siku ndefu. Michezo ya video hunipa nafasi ya kuingia katika ulimwengu tofauti, kushiriki changamoto mpya na kufurahiya hadithi au ushindani wa kuvutia. Napenda hasa michezo ya mikakati na michezo ya matukio kwa sababu hunifanya kufikiria, kupanga hatua na kutatua matatizo. Wakati mwingine pia hufuraiya mchezo ya mpira au mashindano ambayo, yanaweza kuchezwa na marafiki. Hi huongeza burudani kwa sababu kunakuwa na ushindani wa kirafiki na mazungumzo ya kufurahisha. Michezo ya video pia hunisaidia kuboresha ujuzi kama uratibu wa mikono na macho pamoja na uwezo wa kufanya maamuzi haraka. Hata hivyo, huwa najaribu kuweka mipaka ili nistumie muda mwingi sana kucheza. Naamini ni muhimu kuwa na uwiano kati ya burudani na majukumu mengine. Kwa ujumla, michezo ya video, ni njia nzuri ya kujiburudisha, kujifunza, na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapocheza kwa kiasi kinachofaa.

Ninapendelea kuvaa shati kuliko ti shati hasa katika mazingira rasmi au kazini kwa sababu shati hunipa sura ya heshima na ya kitaalamu Shati linaonekana nadhifu, nimepanga vizuri na linaongeza hisia ya kujiamini wakati wa kuzungumza na wenzangu au kushiriki katika mikutano Pia, linafaa kwa hafla za kijamii kama sherehe ndogo, mahafali au mikutano ya familia ambapo unahitaji kuonekana mnyenyekevu lakini mzuri. Hata hivyo, napenda pia tishati wakati wa shughuli zisizo rasmi au wakati wa kupumzika nyumbani. Au kucheza michezo, tishati ni rahisi, haina msongamano na inafanya mtu a jisikie huru zaidi. Kwa hivyo, uchaguzi wangu utegemea hali, shati kwa kazi za hafla rasmi na tishati kwa mapumziko na burudani. Licha ya chaguo hili, kila wakati napovaa shati, huwa naangalia rangi, mpangilio na unadhifu wa mavazi yangu. Hii ufanya nijisikia vizuri na kuonesha heshima kwa mazingira na watu waliopo karibu. Kwa hivyo, shati linabaki chaguo langu la kupendeza kwa sura nzuri na heshima.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwani ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Teknolojia hii inarahisisha kazi nyingi kama kusikiliza mziki, podcasti, au hata kuandika maandishi kwa kutumia programu za kutambua sauti. Napenda kutumia teknolojia ya sauti wakati niko safarini, kwa sababu inaweza kunisadia kufatilia habari, kujifunza kitu kipya, au kuburudika bila kuchukua mikono yangu. Pia, teknolojia ya sauti hutumika sana kazini kwa mfano hutumia kurekodi maelezo muhimu kuandika maelezo haraka au kufanya kazi majukumu kwa kutumia amri za sauti Hii husaidia kuongeza ufanisi na kupunguza muda unaotumika kuandika au kufikiria jinsi ya kupanga maelezo Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti hufanya mawasiliano kua rahisi kama kupiga simu za mtandao kutumia programu za ujumbe wa sauti wao kushiriki mawazo kwa haraka na wenzangu. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni zana muhimu inayoongeza urahisi, tija na burudani katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari huwa ni uzoefu wa kipekee safari kwa ndege hunipa nafasi ya kufika haraka semu ambazo zingekuwa ngumu kufika kwa njia nyingine na pia hutoa mtazamo wa ajabu wa mandhari kutoka juu ya anga napenda hasa kuona miti, milima na mabonde ukiwa angani kwani hunipa hisia ya kushangaa na uzuri wa dunia Kila safari ya ndege huwa na maandalizi yake kama kupanga tiketi mapema kuandaa mizigo na kufika uwanja wa ndege kwa wakati. Mara nyingi napanga shughuli nitakazofanya mara nikifika ili safari iwe na tija na furaha. Nimegundua pia kuwa safari ya ndege ni fulsa ya kupumzika kidogo kusoma kusikiliza muziki au podcast na kufikiria mambo binafsi. Nakumbuka safari yangu ya kwanza ilikuwa ya kushangaza kwani sikuwahi kuona ndege kama hiyo karibu na nishati ya kupanda angani ilikuwa ya kusisimua sana. Kwa ujumla, safari ndege ni njia bora ya kugundua sehemu mpya kupata uzoefu wa kipekee na kufurahia mandhari ya anga.

Mwezi ninoaupenda zaidi mwaka mzima ni disemba. Huu ni mwezi wa mwisho wa mwaka na kwa kawaida huwa na hafla nyingi za familia. Shereza siku kuu na muda wa kupumzika baada ya kazi nyingi. Napenda jinsi disemba inavyofanya kila kitu kuwa na hisia za furaha, mshikamano na matumaini mapya. Mwezi huu huwa na hali ya hewa nzuri mahali nilipo na mara nyingi hutoa fursa ya kuwa na safari ndogo au kusherehekea pamoja na marafiki na familia. Pia ni mwezi mzuri ya kutafakari kuhusu mwaka uliopita, kupanga malengo mapya na kusherehekea mafanikio madogo na makubwa. Zaidi ya yote, disemba huwa na ladha ya kipekee, ya maisha, ya familia na urafiki. Nilipokuwa mdogo nilifurahia sana sherehe za mwisho wa mwaka, zawadi, michezo na chakula kizuri kinachotengenezwa nyumbani. Kila wakati nikikumbuka mwezi huu, huhisi furaha, mshikamano na matumaini mapya jambo lalo nifanya ni upende sana mwaka mzima.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli hasa wakati wa hafla zisizo rasmi au sherehe za kijamii. Vipuli hutoa hisia ya urembo wa kipekee na mara nyingi huongeza mtindo wa mavazi kwa kuwa vina rangi na michoro inayoonekana vizuri. Napenda vipuli vinavyopendeza. Si vya kupendeza sana bali, vya viwango vinavyo fanya nadhifu na kuvutia bila kuvuruga mitazamo. Napenda kuvaa vipuli nyumbani au wakati wa kuenda nje kama kuenda kwenye picnic, mkutano mdogo wa familia au sherehe ndogo za marafiki. Vipuli huchangia pia hisia ya furaha na ustarabu kwa sababu rangi na mpangilio wake hutia moyo na kuongeza kujiamini wakati nikiwa mbele ya watu. Zaidi ya hayo, napenda kuchanganya vipuli na mavazi mengine kama shati au suruali ya rangi zinazofanana, ili kuunda mtindo mzuri na wenye usawa. Kila wakati napovaa vipuli, huhisi furaha na urahisi, wa kuonyesha mtindo wangu binafsi kwa hivyo, vipuli ni sehemu ya mavazi ninayopenda kwani hutoa mtindo furaha na hisia nzuri kila wakati nikivaa.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutumia mpangilio, uchambuzi na teknolojia kwanza huwa naanza kwa kuchambua hatua za kazi ili kuona nie sehmu gani zinazochukuwa muda mwingi au zinapunguza ufanisi. Hii inaniwezesha kuelewa tatizo kwa undani na kupanga mbinu za kuboresha. Mara nyingi fafanua hatua ndogo ndogo ambazo zinawezapunguzwa au kuratibiwa vyema ili kupunguza muda usio na tija. Pili, napenda kutumia teknolojia na zana za kidigitali ili kurahisisha kazi zinazorudiwa mara kwa mara. Kwa mfano, kutumia programu za kupanga ratiba, kufuatilia maendeleo ya miradi, au kuandika maelezo ya kazi kwa urahisi. Hii husaidia kupunguza makosa na kuongeza tija. Zaidi ya hayo, hufanya mazungumzo na wenzangu ili kupata mawazo mapya ya kuboresha kazi. Ushirikiano huu hutoa mitazamo tofauti ambayo mara nyingi huchangia suluhisho bora Pia huweka malengo ya kila siku au wiki kuhkikisa kila hatua inaendana na lengo kuu Kwa njia hizi, michakato ya kazi huboreswa na kazi inakuwa yenye, ufanisi zaidi na matokeo bora zaidi.

Chakula nachopenda zaidi ni wali wa pilau. Unaopikwa kwa viungo vya asili na kuambatana na nyama au samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha tajiri inayochanganya harufu nzuri ya viungo kama iliki, mdalasini na karafuu na utamu wa wali uliopikwa vizuri. Kila kijiko cha pilau hunipa hisia ya kuridhika na furaha na mara nyingi hunifanya nitake kujaribu ladha mpya au mapishi tofauti na pilau. Napenda kukila nyumbani pamoja na familia au marafiki, asa wakati wa sherehe au vikundi vidogo vya kusherehekea matukio maalumu. Hii hunifanya chakula kuwa zaidi ya lishe, ni fursa ya kushirikiana, kucheka na kuunda kumbukumbu nzuri. Pia napenda kuona jinsi kila mtu anavyopenda ladha tofauti na kushirikiana kwa pamoja kwenye meza. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula pilau nilihisi furaha kubwa kwani ilikuwa ladha tofauti na ile niliyokua nimezoea. Mama yangu ndie aliyenielezea kuhusu pilau na jinsi ya kutambua pilau nzuri. Mara ya mwisho nilikula ilikuwa wiki chache zilizopita kwenye mkusanyiko wa familia na bado ilinilitea furaha ile ile kwa sababu pilau ni chakula nachokipenda zaidi kutokana na ladha. Hisia na kumbukumbu nzuri zinazohusiana nacho.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii mara kwa mara, kwa sababu ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki, familia na pia kupata habari. Kupitia mitandao ya kijamii naweza kushiriki mawazo yangu, kuona kile wenzangu wanachofanya na kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu mbali mbali. Napenda pia kutumia mitandao kama Instagram, Whatsapp na Twitter kwa burudani, habari na mazungumzo ya kirafiki. Pia, mitandao ya kijamii ni muhimu kazini kwa kushirikiana na wenzangu au kufuatilia maendeleo ya miradi. Mfano, tunaweza kutumia makundi ya mitandaoni kushirikiana kwenye miradi, kupanga mikutano, au kutoa taarifa kwa haraka. Hii husaidia kuokoa muda na kuongeza tija. Hata hivyo, najitahidi kutumia mitandao kwa kiasi kinachofaa ili kuepuka kupoteza muda mwingi. Mara nyingine hutumia muda mtandaoni kusoma makala muhimu au kupata taarifa mpya badala ya burudani tu. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ni zana muhimu inayoongeza mawasiliano, burudani na ufahamu wa kila siku lakini inahitaji nidhamu ya kutumia vizuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kazi yangu ya kwanza baada ya kumaliza masomo. Hii ilikuwa kipindi cha mabadiliko makubwa. Kwani ilinifundisha umuhimu wa uwajibikaji nidhamu na jinsi ya kushurikiana na watu tofauti katika mazingira ya kazi. Nilijifunza pia kuthamini kila nafasi na kila changamoto kwani kila hatua ni fursa ya kujifunza na kukuwa kibiashara na kibinafsi. Tukio hili pia ilikuwa muhimu kwa sababu lilinifanya nijisikie huru na kujitegemea kifedha na kijamii. Nilijifunza kupanga muda wangu vizuri, kutimiza majukumu kwa ubora, na kushurikiana kikamilifu na wenzangu. Kwa mara ya kwanza, niliona jinsi maisha ya kazi yanavyoweza kubadilisha mtazamo wa maisha na kukuza ujuzi maadili kama uvumilivu na mshikamano. Ninapokumbuka tukio hii, huhisi furaha, fahari na mshikamano wa mafanikio. Hii limekuwa msingi wa hatua nyingine nyingi za maisha yangu na linanifanya nithamini kila changamoto na fursa ninazopata. Ni tukio ambalo bado linaathiri uamuzi wangu, mitazamo yangu na jinsi ninavyo kabiliana na maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe mara kadhaa wazo la kuwa na kitu kinachomilikiwa na kusimamiwa na mimi hunipa hamasa kubwa hasa kwa sababu linaashiria uhuru wa kufanya maamuzi na kutumia ubunifu wangu biashara pia hutoa fursa ya kutatua matatizo ya jamii na kutoa huduma hao bidhaa inayoweza kusaidia watu wengine Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara ndogo inayohusiana na chakula au huduma za kidijitali kwa sababu ninaona maeneo hayo yana mahitaji makubwa na nafasi ya ubunifu. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuanzisha biashara si jambo rahisi, kunahitaji, mtaji, mpango mzuri, utafiti wa soko na uvumilivu mkubwa. Pia ni muhimu kuwa tayari kabiliana na changamoto kama ushindani na hatari za kifedha. Kila napofikiria kuhusu kuanzisha biashara huhisi mchanganyiko wa msisimuko na tahadhari. Msisimuko inatokana na ndoto ya mafanikio na tahadhari inatokana na kujua kuwa mafanikio yanahitaji maandalizi makini. Kwa ujumla ni wazo ambalo, bado lipo akilini mwangu na ningependa kulifanya kazi siku zijazo.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mbinu mbali mbali ambazo ni rafiki kwa mazingira. Kwanza, huwa napendelea kutumia mfuko ya kitamba au begi za kutumia tena badala ya mfuko ya plastiki inayotumika mara moja. Hiyo husaidia kupunguza taka zinazounda kuchafuzi wa mazingira hasa kwenye mito, bahari na maeneo ya uma. Pili, napendelea kutumia vyombo vya jikoni vinavyoweza kutumika tena kama vyombo vya chuma, glasi, au mbao badala ya plastiki. Kwa mfano, kwenye kahawa au chai napendelea kutumia kikombe kinachoweza kufutwa na kutumika tena badala ya kikombe cha plastiki. Zaidi ya hayo, hujaribu kuepuka bidhaa zilizo na plastiki nyingi, badala yake huchagua bidhaa zenye pakiti rahisi au za karatasi. Mara nyingine, pia hushirikiana na familia na marafiki kuelimiana, kuhusu, umuhimu wa kupunguza plastiki. Kwa njia hizi, ninahakikisha na kupunguza athari mbaya za plastiki kwa mazingira na kuchangia huifadhi wa dunia kwa vizazi vijavyo.

Wakati wa siku ninapofanya kazi vizuri zaidi kwa kawaida ni asubuhi asubuhi ni kipindi ambacho akili na mwili wangu viko sahihi nikiwa na nguvu na umakini zaidi mara nyingi napanga kazi zenye changamoto au zinazohitaji umakini mkubwa katika kipindi hiki kwani ninauwezo wa kushughulikia majukumu kwa ufanisi na kufanya maamuzi sahihi pia asubui huwa na utulivu zaidi kwani hakuna kelele nyingi za majukumu mengine au mawasiliano ya wanzangu. Hii husaidia kuzingatia kazi bila usumbufu kuongeza tija na kumaliza majukumu muhimu mapema kabla ya kushughulika na mambo mengine yanayojitokeza. Kwa mfano, napenda kufanya kazi za kupanga kuandika ripoti au kufanya maamuzi muhimu asubuhi. Hata hivyo, mara nyingine pia husababisha kuwa na shuguli za ziaada baada ya mchana, lakini si kwa ufanisi ule ule wa asubuhi. Kwa hivyo, napanga kazi zenye changamoto zaidi mapema asubuhi na kazi nyepesi au za kurudia baada ya mchana. Kwa jumla, asubuhi ni muda wangu bora kufanya kazi kwa ufanisi na matokeo mazuri.

Napendelea kitanda kizuri, kilicho na uwiano mzuri kati ya ugumu na uraisi Badala ya kitanda kikali sana au laini sana Kitanda kizuri uchangia usingizi bora na afya mgongo Kwani usaidia misuli na viungo vya mwili kupumzika kwa usahihi bila kusababisha maumivu au msongamano wa mwili Napendelea pia kitanda kilicho safi na kilicho na mashuka mazuri ambayo ni rafiki kwa ngozi Hii inafanya usingizi kuwa wastarehe na kuraisisha kupumzika baada ya siku ndefu. Kitanda kizuri pia ni muhimu kwa sababu huathiri ni kwa namna gani unajisikia asubui. Kitanda kizuri ufanya mwili kuwa na nguvu na akili kuwa makini kwa shuguli za siku. Zaidi ya hayo napendelaa kitanda chanye ukubwa unaofaa ili kupata nafasi ya kutembea, kubadilisha mkao na kuwa nastarehe bila kuguzana na mipaka ya kitanda. Kwa ujumla, kitanda kizuri ni kile kinachuunganisha ugumu, unatosheleza mgongo, urahisi wa kupumzika na mazingira safi ili kuleta usingizi wa kutosha na mwili na akili vinapumzika kikamilifu.

Mara ninazoenda hospitali kwa mwaka ubadilika kulingana na hafya yangu na ya familia kwa kawaida. Ujaribu kwenda hagaliau mara moja kwa ukaguzi wa hafya ya kawaida kama vile kupima shinikizo la damu, hafya ya meno au vipimo vya kila mwaka. Ukaguzi huu husaidia kugundua mapema matatizo yoyote ya kiafya na kuzuia magonjwa makubwa kabla hayajaanza. Pia, ninapohitaji matibabu ya dharura au kupata ushauri wa daktari kwa tatizo lolote la afya. Huwa siwezi kuepuka kwenda hospitali mara moja. Mara nyingine? Mara nyingine kwa hajili ya chanjo. Uchunguzi wa mara kwa mara au tiba ndogo ndogo. Zinazohusiana na afya kila siku. Zaidi ya hayo, huenda hospitali pia kwa ajili ya familia yangu au marafiki wa karibu wakati wanahitaji matibabu. Kwa hivyo, hidadi ya mara ubadilika lakini kwa wastani hujumuisha agalau mara chache kwa mwaka kwa ajili ya ukaguzi na matibabu madogo. Kwa ujumla, kwenda hospitali ni sehemu muhimu ya kuhakikisha afya na ustawi wa mwili na hakili.

Nafua nguo mara katha kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizozitumia na ina ya shuguli ninazofanya. Kawaida hujipanga kufua angalau mara mbili kwa wiki ili kuhakikisha nguo ziko safi na tayari kutumia, lakini pia si mara nyingi sana ili kuepuka kuchafua mazingira kwa matumizi ya maji na sabuni nyingi. Napendelea kupanga nguo kulingana na rangi na aina yake kwa mfano nguo nyeupe hupangwa pamoja na nguo nyeupe tu nguo za rangi giza hupangwa pamoja na nguo nyembamba au za kitambaa maalum huzingatiwa kwa uangalifu zaidi Hi husaidia kudumisha rangi, ubora na maisha ya nguo Zaidi ya hayo mara nyingine nafua nguo haraka wakati ninahitaji mara moja kama baada ya hafla au shuguli ya michezo, hili zisikauke au kuvuta harufu mbaya. Kufua nguo mara kwa mara, kunanifanya nipate nguo safi, kuhakikikisha usafi binafsi, na kufanya mavazi yangu yawe tayari kila wakati ninapohitaji. Kwa hivyo, mara ya kawaida ni angalau mara mbili, hadi tatu kwa wiki, kuliningana na hali na mahitaji.

Napendelea viatu ambavyo ni vya starehe, vya kudumu, na vinavyofaa kwa shughuli mbali mbali. Kwa kawaida, napenda viatu vya michezo kwa sababu ni rahisi kuvaa, vinatoa faraja kwa miguu, na vinafaa kwa matembezi, mazoezi au shuguli za kila siku. Viatu za mazoezi ni nzuri, kwa vile hutoa mchanganyiko mzuri wa faraja na mtindo, jambo ambalo ni muhimu kwangu. Pia napenda viatu vya kawaida vya ofisi kama lofa vinavyofaa kwa kazi au hafla rasmi. Viatu hivi husaidia kuonyesha heshima na usafi katika sura yangu huku bado nikiwa na faraja ya kutosha kudumu muda mrefu bila uchovu. Zaidia ya hayo napenda viatu vinavyo lingana na mavazi yangu rangi na mtindo wake unasaidia kuunda sura nzuri. Hii hufanya nijisikie kujiamini na kuwa na furaha ni napovaa kwa ujumla na pendelea viatu vinavyounganisha faraja kudumu na mtindo na ni viatu gani nitakazovaa kulingana na shuguli au hafla ninayohudhuria.

Napenda kuwa mahali tulivu safi na penye mazingira mazuri ya asili. Mahali kama bustani, shambani au pwani uniwezesha kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Napokuwa mahali tulivu huwa na nafasi ya kutafakari, kusoma au kufurahia uzuri ya mazingira bila kelele nyingi. Hii usaidia akili yangu kupumzika na mwili kupona kutoka msongo wa kila siku. Pia napenda mahali paki jamii kidogo ambapo ninaweza kushirikiana na familia au marafiki. Mahali kama hapa hutoa hisia ya mshikamana na furaha na mara nyingi huchangia kumbuku mzuri ambazo uishi muda mrefu. Napenda pia mahali panapukuwa na mwanga wa kutosha hewasafi na mazingira ya natoa hisia za amani. Zaidi ya hayo, napenda mahali pa napokuwa na nafasi za shughuli mbali mbali kama kupika, kucheza michezo midogo au kufanya mazoezi madogo. Mahali kama hapa ufanya nijisikie huru fu raha na kuhimili changamoto za kila siku kwa urahisi zaidi. Kwa ujumla, napendelea mahali pa utulivu, usafi na burudani kidogo lina loongeza afya ya akili na mwili.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara kwa mara hasa kwa sababu ni njia ya moja kwa moja enye isia na raisi kueleweka. Video husaidia kuwana uso wa mtu isia zake na lugha ya mwili, jambo ambalo linaboresha mawasiliano kuliko ujumbe wa maandishi tu. Mara nyingi hutumika katika mikutana ya kazi, mafunzo, hau wata kuzungumza na familia na marafiki walioko mbali. Kwa kazi, video ukuwezesha kushiriki maelezo kwa uwazi na kuleta miradi au maamuzi kwa undani. Hiu kunguza mchanga nyiko kuongeza ufanisi na kuakisha kila mtu wanapata tarifa sawia. Pia, video utumika kuwanesha mifano, ripoti au mafunzo kwa wakati moja jambo linaloongeza tija na kuwakua muda. Zaidi ya hayo, video pia utumika kwa burudani na kushirikiana kijamii kama vile kushiriki afla ndogo, sherehe au matuki muhimu ya familia. Hiu usaidia kuhisi mshikamano hata ikiwa watu wako mbali. Kwa ujumla, video naezana muhimu ya mawasiliana, ikichanganya uwazi, hisia na ufanisi katika mazungumzo ya kazi na maisha binafsi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu husaidia mawasiliano na familia, rafiki na wenzangu kazini bila kujali umbali. Kupitia simu, ninaweza kupokea maelezo muhimu kupanga ratiba na kushirikiana na wengine kwa haraka na kwa urahisi. Zaidi ya mawasiliano, simu pia ni chombo muhimu cha kupata habari na burudani. Kupitia programu mbali mbali, ninaweza kusoma habari mtandaoni, kusikiliza mziki, kuangalia video, au kutumia ramani kuelekea mahali tofauti. Hii hufanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye tija zaidi. Simu pia hufanya kazi kama kalenda ya kidigitali, kumbu kumbu, na chombo cha kazi. Hii inarahisisha kupanga muda wangu, kufuatilia majukumu na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama nilivyopanga. Kwa hivyo, ingawa kuna vifaa vingine vya teknolojia muhimu, simu ya mkononi ni kifaa ambacho ni gumu kuishi bila kutokana na mawasiliano burudani na urahisi wa maisha ya kila siku.